Uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi ni kufanya kazi katika mazingira yenye shinikizo kubwa. Hasa pale ambapo nilihitaji kushugulikia watu wengi wenye mahitaji tofauti kwa wakati mmoja. Kupitia uzoefu huo nilijifunza umuhimu wa kupanga kazi zangu kwa ufanisi, kusimamia muda vizuri na kubaki mtulivu hata katika hali ngumu. Pia, ulinifundisha kuwa na uvumilivu, kusikiliza wengine kwa makini na kufanya maamuzi kwa ubusara badala ya haraka. Zaidi ya yote, uzoefu huo ulinijenga kiakili na kitaaluma. Ulinifanya nijiamini zaidi na nikaweza kuelewa kuwa changamoto kazini ni fursa ya kujifunza na kukuwa.

Tabia ya watu ambayo inanichukiza zaidi ni ubinafsi na unafiki. Ninachukizwa sana na mtu ambaye anajifikiria yeye peke yake bila kujali hisia, mahitaji au ustawi wa watu wengine. Ubinafsi huvunja mshikamano na uharibu uhusiano kwa sababu hauachi nafasi ya kuelewana ama kusaidiana. Vile vile unafiki hunisikitisha sana hasa pale ambapo mtu anapojionyesha kuwa yeye ni mwema au mkweli mbele ya watu lakini matendo yake ya faraghani yanapingana kabisa na anachokisema. Ninaamini katika uhalisia na moyo wa kujali kwa sababu jamii hujengwa kwa kweli, huruma na kuheshimiana si tu kwa kujinufaisha au kuvaa nyuso za uongo.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kueka nguvu, muda na umakini wangu wote kikamilifu katika kile ambacho ninajifunza. Ninapoamua kujifunza jambo jipya, mimi hulichukulia kwa uzito mkubwa na ninahakikisha kuwa nalipa kipaumbele katika ratiba yangu ya kila siku. Hua napunguza na kuondoa kabisa vishawishi ambavyo vinaweza kunitowa kwenye mwelekeo ili akili yangu ibaki makini na tayari kupokea maarifa mapya. Ninamini kuwa kujifunza kwa umakini kunanisaidia kuelewa mambo kwa kina zaidi badala ya kuyapitia juujuu bila kuyamiliki kikamilifu. Pia napenda kujifunza kwa kuchanganya nadharia na vitendo Sihishi tu kusoma au kusikiliza maelezo Ila pia mimi hujitahidi kuyatekeleza kwa vitendo ili niweze kuyaelewa zaidi Mimi huuliza maswali pale ambapo ninahitaji ufafanuzi Ninafanya pia utafiti wa kibinafsi na ninarudia kile ambacho ninajifunza hadi nihakikishe kuwa nimekielewa na kwamba ninaweza kitumia kwa ufanisi Ninaweka nguvu na umakini wangu katika kujifunza na pia hii inanipa motisha wakuendelea, inanijenga kinidhamu na inanifanya nijiamini zaidi katika maarifa ambayo ninapata. Ninapenda kujifunza kwa sababu inanipa furaha ya kukua, kuboresha uwezo wangu na inanitayarisha vyema kwa changamoto ambazo ninaezakumbana nazo baadaye.

Ningependa kujifunza kitu kipya ambacho kitaweza kunipanua upeo wangu wa mawazo na pia kunanipa uwezo wa kuwasiliana na watu wa tamaduni tofauti. Na hicho ni kujifundisha lugha za kigeni. Nimekua nikivutiwa sana na wazo la kuweza kuzungumza lugha zaidi ya moja. Kwa sababu naamini lugha ni daraja ambalo linaunganisha watu na kufungua fursa mingi. Kielimu, kitaaluma na hata kijamii. Kujifunza lugha za kigeni kutanisaidia kuelewa vyema tamaduni za watu wengine namna wanavyofikiri na mtazamo wao kuhusu maisha. Pia ningependa kujifunza lugha hizi kwa bidii na nidhamu binafsi nikitumia mbinu mbalimbali kama kusoma vitabu, kusikiliza mazungumzo, kutazama vipindi na kufanya mazoezi ya kuzungumza mara kwa mara. Ninavutiwa sana na lugha ya kijerumani ambayo kwa sasa ndio ninajifunza Ninavutiwa na changamoto ambayo inakuja na kujifunza lugha moja kwa sababu inanilazimisha kutumia akili yangu kwa kina na inanijenga kiakili.

Ninapenda kutumia teknolojia ya sauti kwa sababu inarahisisha mambo mengi Naipenda kwa sababu sihitaji kuandika kila kitu bali ninazungumza moja kwa moja mawazo yangu na hayabadilishwi kama ilivyo katika maandishi inanisaidia kuokoa muda, nguvu hasa pale ambapo nina mawazo mengi au ninahitaji kueleza jambo kwa haraka bila, bila kusumbuliwa na kuandika kwa muda mrefu. Teknolojia ya sauti hunisaidia nijisikie nikiwa na mtiririko mzuri wa mawazo kwa sababu ninaweza kujieleza kwa kawaida zaidi. Inanifaa sana ninapokuwa nimechoka ama niko safarini ama ninafanya kazi nyingi kwa wakati mmoja Kwa ujumla ninapenda sauti ya teknolojia ya sauti kwa sababu inanirahisishia mawasiliano Inaongeza ufanisi wangu na inanipa urahisi wa kufanya mambo bila presha na kuandika mara kwa mara.

Ninapenda kuvaa vipuli kwa sababu vinaongeza uzuri na mvuto wangu kwa njia ya kipekee Vipuli vinanifanya nijisikie nimekamilika mwonekano wangu hata kama nimevaa mavazi rahisi Ninaona kuwa ni pambo ndogo lakini ina athari kubwa kwa sababu inaleta mwanga usoni na inanipa kujiamini zaidi Ninapenda jinsi vipuli vinaweza kuonyesha haiba na mtindo wangu kibinafsi kulingana na aina ya vipuli ninaviovaa ninaweza kuonekana kuwa wakifahari na kawaida au pia mwenye mvuto wakipekee. Kwangu, kuvaa vipuli si swala la pambo tu bali pia ni jambo la kujithamini na kujipenda kwa sababu vipuli hunifanya nijisikie mrembo na mwenye furaha na katika mwonekano wangu.

Ninapenda kujifunza sana historia kwa sababu inanipa hisia za kipekee kana kwamba ninaiona ikitokea mbele za macho yangu. Ninapojifunza historia, mimi huwa naweza kuiona kwa uwazi kabisa, yani matukio, watu, mazingira ya wakati huo, hali ambayo ilifanya iwe ya kusisimua na hai. Si hadithi ya zamani tu, historia inanivutia sana kwa sababu kila tukio lina simulizi zake, changamoto zake na maamuzi ambayo yalibadilisha maisha ya watu na mwelekeo wa dunia. Historia hunisaidia kuwathamini zaidi watu wa zamani na juhudi walizopitia ilikufikisha jamii ambayo tunaona leo. Historia hufanya nione mbali zaidi ya sasa na ninaelewa kwa nini mambo yako jinsi yalivyo. Kupitia historia, nimejifunza umuhimu kuhusu maisha, uongozi, uvumilivu na makosa ya binadamu, jambo linalofanya niwe na mtazamo mpana na heshima kubwa kwa vizazi ambavyo vitatutangulia.

Filamu ninayoipenda zaidi ni filamu ambayo inaitwa Young Sheldon. Filamu hii niliona kwanza mwaka wa elfu mbili kumina sita. Filamu hii hunichekesha sana. Kwa sababu kwanza ni filamu ya kicheko ina mafunzo mengi pia ya maisha. Ninapoitazama inanifanya nicheke kwa dhati kutokana na namna wahusika kama vile Sheldon wanavionyesha hali ya kawaida ya maisha kwa ucheshi wa kipekee. Tabia ya Sheldon akiwa mtoto mwenye akili nyingi lakini asielewa sana maswala ya kijami hunivutia sana na hunifanya nione mambo kwa mtazamo tofauti. Zaidi ya ucheshi young Sheldon inaniguza kwa sababu inaonyesha umuhimu wa familia, uvumilivu na inamkubali mtu jiinsi tu alivyo.

Wakati walikizo, ninapenda kujistawisha kwa kuenda kutembea kijijini. Kuna jaza maisha yangu na kuna utulivu wa kipekee. Kijijini kumejaa uzuri wa asili. Watu wenye moyo, ya furaha, na sherehe ndogo ndogo zinazofanya maisha ya kila siku yawe ya kusisimua. Ninapenda kutembea kwenye mashamba huku nikisikiliza sauti ya wanyama na ndege. Ninapenda kushugulikia. Napenda kushuhudia shuguli za kila siku za watu wa kijiji Kwa sababu hizi zote zinanipa hisia ya kuunganishwa na dunia kwa njia ya asili na yenye furaha.

Ninaitumia mitandao ya kijamii lakini pia ninajali kutumia mitandao hii kwa njia yenye maana. Huwa ninaitumia zaidi katika kuwasiliana na watu ambao ninajali na watu wa karibu kama familia na marafiki. Ninapenda kufuatilia mambo ambayo yananivutia na ninajifunza taarifa mpya ambazo zinaweza niongeza maarifa.

Wakati ambapo ninahitaji msaada kazini, kwanza ninafikiria kwa makini juu ya tatizo ili niweze kuelewa ni sehemu gani ambayo ninahitaji msaada zaidi. Baada ya hapo, mimi ninashikirikiana na wenzangu ama pia wasimamizi wangu wa kazi kwa uwazi. Ninaelezea tatizo kwa undani na ninauliza maswali mahususi ili nipate mwongozo sahihi. Hii hunifanya mazungumzo yetu kwa ufanisi na inanisaidia kupata suluhisho kwa haraka bila kuchanganya mambo.

Mchezaji wa michezo ambaye ninampenda zaidi ni Christiano Ronaldo kwa sababu yeye ni mfano wa bidii na nidhamu. Sipendi tu jinsi anavyopachika mabao ama uwezo wake wa kipekee wa kucheza, bali pia ninapenda jinsi ambavyo anajitahidi kila wakati na kuboresha uwezo wake. Hata akiwa tayari amefanikisha mengi. Yeye hunifundisha kwamba mafanikio hayaji bila kujituma na kuwa na zoezi kali katika kila siku Ronaldo ni mfano wa kujitolea Yeye hujitolea kwa timu yake na yeye huhimiza wenzake kufanya vizuri pia Hapo napata msukumo wa kuwa na nidhamu kujitahidi na kushirikiana na wengine ili kufanikisha malengo yangu.

Sina mapenzi makubwa ya kusubiri kwenye mstari kwa sababu huwa ni chungu kidogo na mara nyingi kunachukua muda ambao sikuwa nimepangia. Ninapokuwa kwenye mstari mara nyingi nina hisia za mchanganyiko, uvivu kidogo kutokana na subiri na wakati mwingine kutojaliwa na taratibu zinazokaa pole pole. Hata hivyo, ninapendelea kutumia muda huo kwa busara kama kutafakari, kupanga mambo ya siku yangu na pia kusikiliza muziki ili nisikie kama muda unapita haraka na usiku unatumika bure. Ingawa si jambo ninalopenda sana. Ninajaribu kulibadilisha kuwa furusa ya kupumzika kidogo na kupanga akili badala ya kuhisi, kashfa au kuchanganyikiwa na usumbufu wa mstari.

Kinywaji cha baridi ambacho ninakipenda zaidi ni mtindi. Mtindi ni tamu na ni kipya na kinanifanya nijisikie vizuri kila ninapokunywa. Ninapokipiga kinywaji hiki baridi mdomoni kinanipa hisia za kupumzika, utulivu hasa katika siku joto au wakati ambapo ninahitaji kitu kidogo cha kunifurahisha. Mtindi ni chaguo bora kiafya kwa sababu hunisaidia kwa utumbo na hutuo lishe bora la muhimu kwa mwili napenda jinsi ladha zake ni ladha mbalimbali na jinsi ambavyo inavyoweza kuchanganywa na matunda au ladha nyingine ili kuongeza furaha ya kunywa.

Hekima ambayo nimejifunza zaidi maishani ni unyenyekevu. Nimejifunza kwamba hata mtu mwenye ujuzi mkubwa, ama talanta ama pia nafasi ya juu. Hakika ana thamani zaidi akiwa na unyenyekevu kuliko akiwa na kiburi. Kuwa mnyenyekevu kuna nisaidia kushirikiana na wengine kwa urahisi, kujifunza kutokana kwa wengine na kuepuka migogano isio ya lazima. Unyenyekevu unifundisha kuwa kila siku ni fursa ya kujua zaidi, kukua kiakili na kihisia na kushirikiana na heshima kwa wenzangu. Hekima hii inanifanya niwe mtu bora, niwe na amani ya ndani na inanisaidia kushugulikia changamoto za maisha kwa busara na utulivu.

Kila asubuhi ninapo amka, napenda kuanza siku yangu kwa mazoezi. Tabia hii ni muhimu kwa sababu inanisaidia kuamsha mwili na akili zangu kwa nishati mpya. Pia inanisaidia kuboresha afya yangu kwa ujumla. Utapata kwamba siwezi pata uzito wa mwili. Ninapenda kufanya mazoezi haya asubuhi mapema kwa sababu ya hali ya asili ya mwili inakuwa freshi baada ya usingizi. Bada ya usingizi. Zaidi ya hayo, ninaweza kuanza siku kwa mtazamo chanya, ninaweza kupata pia nidhamu na nguvu za kiakili za kushughulikia shughuli za siku mzima. Njia hii inanipa furaha ndogo ya mapema, inapunguza msongo wa mawazo na ninajihisi nikiwa tayari kushughulikia changamoto za siku.

Ninahifadhi data yangu kwa njia za kidijitali hasa kwenye simu yangu kwa kutumia huduma za wingu kama iCloud au kupitia barua pepe. Napenda njia hii kwa sababu inanipa uhakika na amani ya moyo. Nikijua kuwa taarifa zangu ziko salama na kuwa naeza zipata wakati wowote. Hata nikipoteza simu ama ikiharibika, bado ninaweza ingia kwenye akaunti yangu na niweze kurejesha data yangu bila shida. Kuhifadhi data kwenye iCloud ama barua pepe inarahisisha kupanga na kusimamia tarifa zangu. Iwe ni picha, nyaraka au kumbukumbu muhimu. Inafanya nijisikie nimejianda na kwamba nimechukua tahadhari kwa sababu najua data yangu haiwezi kupotea rahisi ama kutum ama kutumiwa na mtu ya yote.

Jukumu ninalolipenda zaidi kazini ni kupanga na kuongoza watu. Napata nikiwa nimeridhika sana ninapokuwa na nafasi ya kuratibu kazi, kugawa majukumu na kukahikikisha kuwa kila mtu anaelewa wajibu wake. Kupanga watu hunifanya nijiskie kuwa na mchango wa moja kwa moja katika ufanisi wa timu kwa sababu naamini kazi inapokuwa imepangwa vizuri. Kila mtu hufanya kwa amani na tija zaidi. Napenda kusikiza mawazo ya wengine na kuyaunganisha ili kufikisha lengo kwa pamoja. Ninafurahia kuona watu wakifanya kazi kwa ushirikiano na kila moja akitoa uwezo wake bora. Kwangu, kuandaa na kusimamia watu, si suala la maagizo tu, bali ni la kujenga umoja, kuhamasisha na kuhakikisha kwamba kila mtu anahisi amedhaminiwa katika kazi yake.

Napenda kufanya kazi kulingana na hali ambayo ilioko kwa sababu ninaona kila njia ina faida zake. Wakati mwingine napendelea kufanya kazi pekee yangu hasa pale ambapo ninahitaji umakini wa hali ya juu kupanga mawazo ama pia kushugulikia kazi ninazohitaji kutulivu na uamuzi wa kibinafsi. Kufanya kazi pekee yangu, kunanipa nafasi ya kujipanga vizuri, kufanya mambo kama mtindo wangu, na pia kumaliza kazi kwa ufanisi bila usumbufu wowote. Hata hivyo, napenda kufanya kazi pia na wengine, hasa pale ambapo kazi inahitaji ubunifu, mawasiliano, na pia juhudi za pamoja. Kufanya kazi katika timu hunipa, fursa ya kubadilishana mawazo, kujifunza kutokana na wengine na kufikia matokeo bora zaidi kwa ushirikiano. Kwa hiyo, kwangu inategemea aina ya kazi.

Timu ya mpira wa mguu ambayo ninaipenda zaidi ni timu ya Manchester United almaarufu man u. Man u inahistoria kubwa mashabiki waaminifu na roho ya kupigania ushindi hadi mwisho. Ninapoitazama ikipewa changamoto uwanjani inanipa msisimuko wa kipekee kwa sababu haijawahi kuwa timu inayokata tamaa kirahisi. Daima inaonyesha juhudi, mapambano na imani kwamba ushindi unawezekana hata katika hali ngumu. Zaidi ya hilo napenda man u kwa sababu imenifundisha uvumilivu na imani. Imepitia nyakati za mafanikio makubwa na pia changamoto lakini bado imeendelea kusimama imara.

Ninapenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu inanipa nafasi ya kuelewa kile ambacho wengine wanafikiria. Ninapopitia maoni ya watu tofauti, ninapata mitazamo mbalimbali kuhusu jambo moja. Jambo linalopanua mawazo yangu na linafanya nione mambo kwa upana zaidi. Hunivutia kuona jinsi watu wanavyo tofautiana katika fikra, uzoefu na maoni yao. Kusoma maoni mtandaoni kunanisaidia kujifunza, kujitathmini na wakati mwingine ninaweza pia kubadilisha mtazamo wangu pale ambapo ninaona hoja zenye mantiki. Inafanya nijisikia nimeunganisha na mawazo ya watu wengi hata kama siwajui kibinafsi.

Ninaweka nenosiri langu salama kwa kuchagua maneno siri yenye nguvu na yasio rahisi kukisiwa huwa nachanganya herufi kubwa kwa ndogo nambari alama maalumu ili kufanya nenosiri liwe ngumu zaidi kuvunjwa Pia ninahakisha kwamba situmii nenosiri moja kwa akaunti zote kwa sababu ninaelewa kuwa usalama wa taarifa zangu ni jambo la msingi sana Mimi hubadilisha nenosiri yangu mara kwa mara na kuepuka kuyaandika mahali ambapo mtu mwingine anaweza kuona. Inapowezekana, mimi pia hutumia uthibitishaji wa hatuwa mbili ili niweze kuongeza kiwango cha ulinzi. Kwa kufanya hivyo, ninajikisia salama zaidi nikijua kuwa akaunti na tarifa zangu za mtandaoni zinalindwa vyema thidi ya matumizi ambayo sijahithinisha.

Nililelewa kijijini mahali ambapo palikuwa pameja maisha, furaha na mshikamano wa watu. Nakumbuka jinsi kijiji kilivyokua na harusi nyingi na kila tukio lilihusisha jamii nzima. Kulikuwa na vicheko, nyimbo, ngoma na watu wakisaidiana bila kuchoka. Ushirikiano ulikuwa sehemu ya maisha ya kila siku na kila mtu alijihisi kuwa sehemu ya familia kubwa. Kitu kimoja cha kipekee sana ambacho naeza kumbuka ni roleplay Nilipokuwa nikifanya na wenzangu Tulikuwa tunacheza michezo ya kuigiza Wakati mwingine tukijifanya walimu, wauguzi, madaktari na sana sana wazazi bila hata kujua kwamba tulikuwa tunajenga ubunifu wa kujiamini michezo hii ilinifundisha kushirikiana, kuwasiliana na kufurahia ubunifu wa pamoja Kumbu kumbu hizi hunijaza na furaha na pia zinanikumbusha uzuri wa maisha ya kijijini ambako furaha haikuhitaji vitu vingi bali watu pia na umoja wao.

Programu ninazotumia mara nyingi ni zile ambazo zinazinaniwezesha kuwasiliana, kujifunza na kupanga maisha yangu ya kila siku. Kwa mfano, napenda kutumia programu za ujumbe kama vile WhatsApp na mitandao ya kijamii kama YouTube ili niweze kuwasiliana na marafiki zangu na pia katika burudani. Hizi hunitumia kuwasiliana kwa haraka na kwa njia rahisi bila kizuizi cha umbali ama muda. Pia napenda kutumia programu za kupanga ratiba ambazo zinaweza kunisaidia kupanga majukumu yangu na kuunda orotha ambayo ninafaa kufanya.

Napenda sana sanaa ya mziki na wimbo. Hasa kuimba kwa sababu inanipa furaha, utulivu na njia ya kuonyesha hisia zangu za uhuru. Kuimba kunanifanya nijisikie nikiwa mwenye uhuru na pia ninaweza kueleza hofu yangu na kushirikisha hisia zangu na wengine kwa namna ya kipeke. Kwa hakika, wimbo ni lugha ya moyo ambayo si lazima iyeleweke kwa maneno tu mbali pia kwa hisia na matukio ambayo tumepitia hapo awali. Kuimba kunanipa nafasi ya kujitafakari, kupumzika, burudani na hata kupata msukumo wa kila siku. Napenda jinsi, muziki unavyoza kubadilisha hisia zangu kwa haraka, kutoka huzuni hadi furaha ama kutoka uchovu hadi motisha.

Mahali pa kihistoria ambapo ningependa kutembea zaidi ni nchi ya misri. Kwa sababu, nchi hii ya misri ina historia tajiri yenye hekima, mafumbo na urithi wa kale ambao unashangaza. Napenda kuona piramidi, mabaki ya kifalme na makaburi ya kifahari ambayo yamehifadhiwa kwa mamia ya miaka. Kila jiwe, alama na picha zilizobaki zinanifanya niweze kufikiria maisha ya watu waliotangulia, imani zao na jinsi walivyokuwa na akili za kipekee katika ujenzi wa sanaa. Zaidi ya hiyo, kutembea misri kunanipa nafasi ya kujifunza historia ya uhalisia, si tu kupitia vitabu na picha.

Natumia muda wangu wabure kufanya shughuli ambazo zinanifurahisha kama vile kuendesha baiskeli na kuteleza kwenye sketi Napenda kuamka mapema au kupata muda wafuraha nje ni kizunguka katika maeneo yenye mandhari nzuri ama pia barabara tulivu Kweni inanipaa hisia za uhuru na kurahisisha akili yangu kuteleza kwenye sketi ama pia kuendesha baiskeli kuna nifanya nijisikie mwenye nguvu na mwenye furaha ya mwili kwa namna ya kipekee. Ninatumia muda wangu wa bure kwa kichezo kwa michezo pia ya mwili na hii inanisaidia pia kupunguza msomo wa mbawazo na pia kupata stamina.

Ninapenda filamu za wanyama, hasa zile ambazo zinaonyesha maisha yao ya kila siku, tabia zao za ajabu, na jinsi ambavyo wanashirikiana katika mazingira yao ya kiasili. Ninapopitia filamu hizi, ninafurahia kujifunza kuhusu aina tofauti za wanyama, tabia zao, na pia kushuhudia urembo wa dunia ya wanyama bila kuenda porini. Zaidi ya burudani, ninafundishwa uvumilivu, urafiki na jinsi viumbe hai wanavyopambana na changamato za maisha yao.

Ninasherehekea mwaka mpya kwa kuenda kanisani ili niweze kuomba na kushukuru mungu kwa mwaka ambao umepita na pia kuomba baraka za mwaka mpya. Huu unakua wakati wa kutafakari kuhusu mambo mazuri na pia changamoto ambazo nimepitia mwaka huo. Ninaweza pia kueka malengo mapya ya maisha yangu. Baada ya ibada, napenda kushirikiana na familia na marafiki kwa furaha lakini kile ninachofanya nithamani kubwa zaidi ni muda wa kiroho na sala za shukrani.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kuwasikiliza wenzangu kwa makini, ninashirikiana pia na wao kikamilifu katika majukumu, na ninaonyesha heshima kwa mawazo na maoni ya kila mtu Ninapenda kutoa msaada pale ambapo panahitajika kusherehekea mafanikio ya kila mshiriki na kuhamasisha mawasiliano ya wazi ili kila mmoja ajisikie kuwa sehemu ya timu Pia napendelea kushugulikia changamoto kwa pamoja badala ya kibinafsi kwa sababu mimi naamini kuwa mafanikio ya kweli yanatokana na juhudi za kila mmoja.

Ningependa sana kujaribu mchezo wa tenisi ya meza kwa sababu ni mchezo mchangamfu na unahitaji mkono na macho kuwa makini sana. Ninaona pia ni njia nzuri ya kuboresha mwendo wa mwili, utaratibu wa moyo na macho na kuongeza kasi ya majibu. Pia napenda mchezo wa aina hii ambao inaweza kuwa burudani na changamoto kwa wakati mmoja na ninafurahia kushindana kirafiki na familia huku nikijifunza mbinu mpya.

Ninamkumbuka mwalimu wangu wa hisabati kutoka shule ya upili ambaye alikuwa anaitwa mwalimu Danson. Mwalimu Danson alikuwa na bidii kubwa na moyo wa kujitolea. Alitupenda kweli. Hakukata tamaa hata pale tulipokosea kuelewa masomo na mara zote alikuanga tayari kutueleza mara kadhaa hadi tuelewe. Alitufundisha siyo tu hisabati bali pia uvumilivu, bidii na umuhimu wa kutokata tamaa. Kila alichofanya kilionyesha upendo na kujitolea kwake kwa mafanikio yetu na hiyo ndiyo ndoto ya mwalimu mzuri tunayemkumbuka milele.

Ninapenda kununuwa viatu vya matumizi ya pili almarufu second hand kwa sababu viatu hivi vinatoka kwa bei nafuu na vinaweza kudumu kwa muda mrefu. Kila kipande pia nikipande cha kipeke kwa maana yake. Ninapovipata ninafurahia kuona mtindo wa kipekee ambao huwezi kuupata kwa maduka makubwa. Zaidi ya hayo, kununua bidhaa za pili kunanipa furaha ya uchanganuzi na pia kuna nisaidia kupunguza taka nakuhifathi mazingira.

Niliwahi kusafiri kwa ndege mara moja, nilipokuwa darasa la sita. Ilikuwa safari ya shule, tulikuwa tunaelekea Wilson Airstrip na ilikuwa uzoefu wa kipekee kwangu. Nilifurahia kuona ndege ikipaa na kushuka hali ya hewa ya juu na mandhari ya kipekee kutoka angani. Pia ilikuwa furusa nzuri ya kushirikiana na wenzangu wa shule kucheka na kujifunza mambo mapya kuhusu usafiri wa anga. Hii safari ilinifanya niwe na kumbukumbu ya kushangaza ya shule yangu ya msingi.

Ninapenda kulala mapema kuliko kuamka na jua kwa sababu inaendana na mwendo wa kibayolojia wa mwili wangu hasa mzunguko wa sikadian. Kulala mapema kunanisaidia kupata usingizi wa kutosha kuamka nikiwa na nguvu na akili safi Hii pia hufanya siku zangu zikiwe na tija zaidi na kunanisaidia mwili wangu kufanya kazi kwa ufanisi katika natharia ya afya na akili.

Ninaposhambulia tatizo kazini, kwanza ninalichambua kwa makini kuelewa chanzo chake na jinsi ambavyo vinaweza adhiri kazi nzima Kisha ninapanga hatua ya suluhisho, nikihakikisha kwamba ninazingatia ushauri wa wenzangu na rasilimali ambapo zilizopo Ninapendelea kushughulikia changamoto, hatua kwa hatua, nikiangalia matokeo na kubadilisha mbinu ambayo inahitajika Pia ninapenda kushirikisha timu ili nipate mawazo mbalimbali na kuhakikisha suluhisho linadumu na linafanikiwa kwa wote.

Ninapenda kuenda sinema usiku kwa sababu hii ni wakati wa kipekee unaoniletea msisimko wa asili. Usiku mazingira huwa kimya na watu wengi wanakua wamemaliza shuguli zao za kila siku na hiyo inafanya kuwa rahisi kuzingatia filamu kikamilifu. Pia usiku kuna hisia za sherehe na furaha ya kipekee wakati wa kushiriki burudani hiyo na mara nyingi napenda kuenda mara chache lakini kwa ubora wa filamu bora zinazofanya nijisikie msisimuko wa kweli.

Ninapenda kutembea msituni kwa sababu msituni ni tulivu na kuna hewa safi tofauti na kelele za maisha ya kila siku mjini. Kutembea hapa kunanifanya nijisikie karibu na asili, nikifurahia mandhari yake ya kipekee na uhai wa wanyama na mimea. Ni wakati wa kupumzika kiakili na kimwili na kuna nipa furusa ya kutafakari na kujikusanya mbali na kelele na msongomano wa maisha wa kila siku.

Ninapenda mtaa wangu kwa sababu ni mtaa tulivu na salama. Hapa maisha ni ya amani, hakuna kelele nyingi za magari au vurugu na majirani wapo karibu kusaidiana usalama wa mtaa unanifanya nijisikie raha na utulivu na unanipa uhakika ya kuwa familia yangu na mimi tuko salama Zaidi ya hayo, mazingira ni safi na yenye mandhari ya kupendeza. Jambo hili linaongeza furaha yangu ya kuishi hapa.

Ninapenda kula ugali na sukuma wiki jioni kwa sababu ni chakula kizito na kinanifanya nijisikie nimeshika njaa vizuri na pia ni chenye afya Ugali hutoa nguvu na nishati inayohitajika kwa mwili huku sukuma ikichangishia virutibisho muhimu kama vitamini na madini Kila kipande ninachokula kinanifanya nijisikie nikiwa nimeridhika na ni chakula cha kitamaduni ninachokipenda kushiriki na familia.

Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani ni balkoni. Napenda kukaa humo kwa sababu ni tulivu na hutoa nafasi ya kupumzika na kufurahia hewa safi. Kutoka pale, ninaweza kuangalia mandhari ya nje, kusikia wimbo wa ndege na kufikiria kwa utulivu bila usumbufu. Nisehemu ambayo inanifanya nijisikie huru, kuzungumza na familia au marafiki kwa utulivu, na pia ni mahali pazuri pa kuanza na kumalizia siku kwa amani.

Ndiyo, napenda kupiga piano. Kupiga piano kuna nifanya nijisikie mwenye furaha na utulivu wakati huo huo. Kuna nitoa nafasi ya kuonyesha hisia zangu kupitia muziki. Napenda jinsi mikono zangu inavyo shirikiana na vinywele vya piano kuunda midundo na melodi. Na kila pande, kinani kinanifundisha uvumilivu, umakini na ubunifu. Zaidi ya burudani kupiga piano kuna nisaidia kupumzika kia kili na kujieleza kwa njia ya kipekee siyaweza kueleweka kwa maneno.

Ndio, napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu kunanisaidia kuvunja unyonyaji wa chakula kilekile kila siku na kunifanya nipate burudani mpya. Pia, kuonja vyakula tofauti kunanifundisha kuhusu tamaduni zingine, ladha yao, na njia wanazopika chakula chao. Kila mara ni fursa ya kujifunza na kuthamini utofauti wa chakula duniani na pia kunanifanya nijisikie msisimuko na furaha kila ninapojaribu kitu mpya.

Wakati ninafurahia, napenda kujifurahisha kwa njia ambazo zinafanya nijisikie niko huru na nimefurahia kabisa. Moja ya mambo ninayopenda ni kuendesha baiskeli kwa sababu inanipa hisia za uhuru na ni njia nzuri ya kuendelea kuwa na afya njema. Ninapenda pia kusikiliza muziki kwani muziki unaongeza furaha na unaeza kunialika kuota mawazo mazuri na kukumbuka kumbukumbu nzuri. Kwa pamoja, kuendesha baiskeli na kusikiliza muziki kunanifanya nijisikie amani na nikisherehekea wakati wangu wa furaha.

Wakati wa mapumziko ya mchana, napenda kutumia muda huo kupumzika kwa njia ya kutembea kwa utulivu, hii inanifanya nijisikia nikiwa huru na ninaondoa msongo wa mawazo ambao nimekua nao siku hiyo. Inanipa furusa ya kufikiria kwa utulivu na kuangalia mazingira ambayo yamenizunguka kutembea mchana pia kuna nisaidia kupata nishati mpya, kuimarisha mwili kidogo na kurejelea mwili moyo wangu ili niwe na nguvu ya kuendelea na shughuli zangu za mchana kufanisi zaidi.

Hapana, sijawahi kufanya yoga bado, lakini ningependa sana kuijaribu siku moja. Mimi hupenda kukumbatia mambo mapya na kujifunza vitu mpya, vinavyoweza kuniongeza uzoefu na kunisaidia kujijua zaidi. Yoga inanivutia kwa sababu, inaunganisha mwili na akili, na naamini inaweza kunisaidia kupata utulivu, kuboresha afya na kupunguza msombo wa mawazo. Kujaribu yoga itakuwa njia nyingine ya kujipanua na kufurahia changamoto mpya maishani.

Ingawa bado sijajaribu kucheza mchezo wa ubao bado ningependa sana kujaribu. Ninaamini mchezo ya ubao ni njia nzuri ya kujifurahisha huku nikichochea akili na kujenga uhusiano mzuri na wengine. Pia naona inaweza kunisaidia kujifunza mbinu ya kufikiri, kuwa mvumilivu na kufurahia ushindani wa kirafiki. Kujaribu michoze ya ubao, itakuwa fursa nzuri kwangu kumbatia uzoefu mpya na kuongeza furaha katika muda wangu wa mapumziko.

Inatagemea na msimu uliopo. Kuna nyakati napenda kufanya kazi nyumbani, hasa wakati ambapo halia hewa ni tulivu na mazingira yanaruhusu umakini kwa sababu nyumani napata utulivu na nafasi ya kupanga kazi zangu kwa mpangilio mzuri na pia wakati ambapo kuna mvua ama baridi kali. Hata hivyo, kuna misimu mingine kama misimu ya jua ambapo napendelea kutoka nje ama kufanya kazi katika mazingira tofauti kwani kubadilisha mazingira. Kunanipa motisha mpya na kunanisaidia kuhepuka kuchoka ama kusikia ni mechoshwa.

Kumbukumbu yangu ya kutisha zaidi ni siku moja nilipokimbizwa na mbwa. Tukio hilo lilinitokea ghafla na liliniacha nikiwa na hofu kubwa sana. Moyo ukidunda kwa kasi na mwili mzima ukiwa na wasiwasi. Nilihisi kutoweza kudhibiti hali ile na kila hatua nilioipiga ilikuwa ya kujaribu kujiokowa. Ingawa tukio hilo lilikuwa la muda mfupi, liliacha alama kubwa katika kumbukumbu zangu na lilinifundisha kuwa makini zaidi ninapokuwa karibu na mbwa. Hasaa wale ambao siwafahamu.

Mtu aliyenifundisha jambo muhimu zaidi maishani ni mama yangu. Kupitia mafunzo na malezi yake nimeweza kujikimu kimaisha na kukabiliana na changamoto mbalimbali kwa ujasiri na hekima. Alinifundisha nithamu, bidii uvumilivu na umuhimu wa kujitegemea. Mafunzo yake yamenisaidia kufanya maamuzi sahihi kuheshimu wengine na kuthamani kazi. Hadi leo, maadili na ushauri alionipa yanaendelea kuniongoza katika maisha yangu ya kila siku.

Ninajihisi vizuri kuhusu tathmini za kazi kwa sababu naziona kama fursa ya kujitathmini na kujiboresha. Ingawa wakati mwingine zinezaleta hofu na presha kidogo ama changamoto, ninaamini kuwa zinanisaidia kuelewa nguvu zangu na maeneo ambayo nahitaji kuboresha. Kupitia tathmini hizo napata mrejesho unaonisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi, kuweka malengo mapya na kukuza uwezo wangu wa kitaaluma. Kwa ujumla, nazichukulia tathmini za kazi kama hatua muhimu katika safari yangu ya maendeleo na mafanikio kazini.

Ndiyo, nahifadhi vitu vya dhamani sana kwangu. Miongoni mwa vitu hivyo ni picha kwa sababu zinabeba kumbukumbu muhimu ya maisha yangu, watu ambao ninawapenda na nyakati ambazo zimeacha alama moyoni mwangu. Kila picha inanirudisha katika hisia na matukio malumu ambayo sitaki yasahaulike. Pia nanahifadhi vyombo vya muziki kwa kuwa mimi ni mtu wa muziki. Muziki ni sehemu muhimu ya maisha yangu na inanisaidia kujieleza, kutuliza mawazo na kuleta furaha. Vyombo hivyo vina dhamani ya kipekee kwangu kwa sababu vinawakilisha kipajiki yangu, mapenzi yangu, kwa sanaa na safari yangu ya mziki.

Ili kuwatia moyo wenzangu, mimi hujitahidi kuwa karibu nao na kuwaonyesha kwamba nina wajali. Mara kwa mara, mimi huwakagua kwa kuwauliza jinsi ambavyo wanaendelea, chenye wanapitia na kama wanahitaji msaada wowote. Mimi huwasikiliza kwa makini, na kwa moyo wenye uwazi na kuwafanya wajisikia wanathaminiwa na kueleweka. Pia ninawapa neno na la kuwatia moyo, ninawahimiza wasikate tamaa na ninawakumbusha kuwa uwezo na nguvu ni kitu cha maana. Kwa kufanya hivyo mara kwa mara na jenga mazingira ya kuaminiana na mshikamano, jambo ambalo limewasaidia wenzangu kujisikia wakiwa salama na wanajiamini.

Nyama ninayoipenda zaidi ni samaki. Mbali na kuwa ni kitamu, samaki inafaida nyingi kiafya na inanifanya nijisikie vizuri ninapokula. Pia, kuna imani kuwa samaki humfanya mtu kuwa na hekima au busara zaidi. Jambu ambalo linanivutia sana. Imani hiyo hunifanya niipende zaidi kwa sababu inanipa hisia kwamba ninajilisha mwili, wangu na wakati huo huo ninaikuza akili yangu.

Ndio, nimesha wahi kuenda maonyesho ya sanaa, nimewahi kuthuria hasa maonyesho ya maigizo ya drama, ambayo yalikuwa ya kuvutia na yenye mafunzo mengi. Kupitia maigizo hayo, niliwenza kuona jinsi wasanii wanavyoeleza ujumbe isia na maswala ya kijamii kwa ubunifu mkubwa. Maonyesho hayo yalifanya kuthamini zaidi sanaa na yalinifungua akili na kunipa burudani yenye maana. Pia yalini hamasisha kuona sanaa kama njia maalum ya kuwasiliana na kuelimisha jamii.

Meme huenda mahali pa ibada mara nyingi siku za jumapili. Kwani hiyo ndiyo siku ambayo imetengwa mahususi kwa ibada, kutafakari na kuimarisha uhusiano wangu wa kiroho. Kila jumapili ninahakikisha kuwa ninahudhuria ibada ili nipate mafundisho, kupata maombi na kuwa pamoja na waumini wenzangu jambo ambalo linanipa amani ya moyo na mwelekeo katika maisha. Wakati mwingine pia mimi huenda katikati ya wiki, hasa kunapokuwa na ibada za ziada kama maombi ya jioni, mafundisho ya biblia au mikutano ya kiroho.

Ndiyo, nimewahi kufikiria kwanzishia biashara yangu mwenyewe Wazo hili limekua likinijia mara nyingi kwa sababu napenda uhuru wa kujitegemea kufanya maamuzi yangu kibinafsi na kuona juhudi zangu nikiza matunda moja kwa moja Kwanzisha biashara kunanipa taswira ya kujenga kituchangu, kuanza mwanzo, kukukuza hatua kwa hatua na hatimaye kuweza kutoa ajira au msaada kwa wengine Igawa najua kuwa kuanzishia biashara kuna hitaji mtaji, mpango mathubuti na uvumilivu mkubwa, bado ninaiyona kama changamoto chanya inayoweza kunipanua kiakili na kunifundisha ni thamu, ubunifu na uwajibikaji. Nimekua nikifikiria zaidi biashara ambayo inaendana na madili yangu na ambayo inaweza kutatua hitaji fulani katika jamii, ili nisiwe tuu na njia ya kipato bali pia njia kuleta mabadiliko chanya.

Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa na pia mto, na uzoefu huo umekua wakuvutia sana kwangu. Kila ninapokuwa karibu na maji hasaa ziwa ama mto, nahisi utulivu wa kipekee, unaonisaidia kupumzika mawaza na kujitenga kidogo na pilkapilka za maisha ya kila siku. Mandhari ya maji ya nayotiririka au yaliotulia hunipa nafasi ya kutafakari, kufurahia mazingira ya asili na kuthamini uzuri wa uumbaji. Nilipokuwa huko nilifurahia hewa safi na sauti ya maji.

Kwa maoni yangu, mchezaji bora wa mpira wakikapu kwa sasa ni Nikola Jokik. Ninampenda kwa sababu ni mchezaji anayechanganya ujuzi wakipekee, akili ya mchezo, na pia anaweza wakuongeza timu. Anaweza wakufunga pointi kupiga pasi sahihi, akichukua na kuthibiti mchezo kwa wakati mmoja. Jambo hilo si jambo la kawaida kwa mchezaji wa nafasi yake. Zaidi ya ujuzi wake wakimchezo, inamthamini kwa sababu anavyoshirikisha wenzake na kufanya timu yake kuwa na ufanisi mkubwa. Kwa kweli, kutazama Nikola akichaza ni kuwana mchezaji ambaye si tu anapiga vizuri, bali pia anafanya wachezaji wengine kuonekana wakiwa bora zaidi.

Wakati wa mapumziko kazini, napenda kutembea kidogo. Kwa sababu hii inanipa fursa ya kupumzika akili na misuli baada ya muda mrefu nikifanya kazi. Kutembea kidogo kuna nisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuna nifanya nijisikia nikiwa freshi. Pia kuna nipa nafasi ya kufikiria mambo mbalimbali na kujipanga shughuli ambazo zinafuata za siku. Kwa kweli ni namna yangu ya kujipatia nguvu kidogo na kurudi kazini nikiona akili safi na mwenye hamsa mpia.

Asubuhi, kinywaji ambacho mimi ninapenda zaidi ni uji wa asidi kidogo. Napenda kwa sababu inanipa nguvu na inanisaidia kuamka vizuri kabla ya kuanza shughuli za siku. Ladha yake ya kipekee, ya uchachu na asidi kidogo inanifanya nijisikie macho na mwenye hamasa. Huku pia inanipa hisia za utulivu na kulidhika. Uji hii asubuhi ni sehemu ya utaratibu wangu wa kuanza siku na najisikia nikiwa na akili safi na nguvu ya kutimiza majukumi yangu ya siku.

Kutoka dirishani mwangu, manzaro ni mazuri sana na yenye utulivu. Ninaweza kuona miti yenye majani mabichi, ikipishana na upepo na wanyama wadogo wakicheza au ndege wakirukaruka angani. Mchana, mwanga wa jua huangaza vizuri kwenye nyumba na kwenye barabara na usiku taa za miji huunda manthari yenye mvuto wakipekee. Manzaro haya hufanya nijisikie amani na kurithika na wakati mwingine inanipa hamasa ya kufikiria mambo mazuri na kuweza kupanga siku yangu Kwangu, kuangalia manzaro kutoka dirishani ni aina ya kupumzika kwa akili na kupata furaha kidogo kila siku.

Usiku kabla ya kulala, ninapenda kuchukua muda, kurekodi au kupiga picha za uzoefu wangu wa siku. Hii inanisaidia kuhifadhi kumbukumbu za mambo mazuri niliyoyapitia, kama manthari niliyoyaona, watu niliyokutana nao, ama matukio madogo ya furaha. Pia, inanipa akili utulivu kwani ninaweza kutafakari juu ya siku yangu, nikishukuru kwa mambo mazuri na kupanga mambo ambayo nitafanya siku ambayo itakayofuata.

Ninapenda zaidi chakula kisicho na mafuta mengi. Ninachagua vyakula hivi kwa sababu vinanipa lishe safi na inasaidia mwili wangu kuwa na afya bora. Chakula kisicho na mafuta kinanifanya nijisikie mwepesi na kinaniruhusu kuwa na nguvu za kutosha kwa shughuli za siku nzima. Zaidi ya afya, ninapenda ladha zake rahisi ya kiasili na inanifanya pia nishirikishe chakula hicho kwa urahisi bila hisia za kulemewa au kupita kiasi.

Sijawahi kujifunza kupiga gita moja kwa moja, lakini nimewahi kuliona likipigwa kwa karibu. Kuoana mtu akipiga gita mbele yangu kulinivutia sana, hasa jinsi vidole vili vyosogea kwenye nyuzi na sauti nzuri inaviyotoka. Ingawa sijawahi kujaribu mwenyewe, uzuefu huo ulinipa hamasa na kunifanya nithamini sana kipaji na mazoezi anahitajika ili kulipiga vizuri.

Chakula cha kigeni ya ambacho nimewahi kujaribu ni pizza. Nilipokila mara ya kwanza, nilivutiwa sana na latha yake tamu na yenye mvuto wa kipekee. Mchanganyiko wa jibini, nyama au mboga pamoja na mkate wake laini ulifanya chakula hicho kuwa kitamu sana na cha kufurahia kula. Kwa kweli, uzoefu huo ulinifanya nitamani vyakula vya tamaduni nyingine na pizza ikawa moja ya vyakula vya kigeni ninavyovipenda sana kwa sababu ya utamu wake.

Mimi sinyolei nywele zangu kabisa napendelea kuziacha zikue kiasili na ninazitunza badala ya kuzinyoa. Ninatilia mkaza usafi na matunzo ya nywele kama kuosha na kuzilainisha mara kwa mara ili ziwe nathifu na zenye afya. Kwangu kuacha nywele zikiwa kiasili ni sehemu ya mtindo wangu na kunifanya nijisikie vizuri na kujiamini.

Ninapenda zaidi kuongea kuliko kuandika kuongea hunipa nafasi ya kueleza mawazo na hisia zangu kwa uwazi na kwa uhai zaidi Ninapoongea naweza kushirikiana moja kwa moja na watu kuelewa mitazamo yao na kujenga mawasiliano ya karibu Pia inanisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kujifunza mambo mapya kupitia mijadala.

Napendelea zaidi kusoma habari mtandaoni kuliko kusoma gazeti. Sababu kubwa ni kwamba mtandaoni, ninaweza si tu kusoma habari, bali pia kusoma maoni ya watu wengine na kuelewa wanachokifikiria kuhusu mada husika. Hii hunipa mtazamo pana zaidi na hunisaidia kuona pande tofauti za jambo moja. Pia ni rahisi na haraka kwani ninaeza kupata habari wakati wowote na mahali popote jambo linalofanya niwe karibu zaidi na kinachoendelea duniani.

Mara nyingi wikendi, ninapenda kutembea ili niweze kujipumzisha na kubadilisha mazingira. Kutembea hunisaidia kutoa mawazo ya kazi na masomo, ninaweza pia kupumua hewasafi na kufurahia mandhari tofauti. Wakati mwingine, ninatembea peke yangu nikitafakari na wakati mwingine ninaandamana na marafiki, tukizungumza na kucheka. Kwangu, kutembea wikendi ni njia nzuri ya kupumzisha mwili na akili na kujitayarisha kuanza wiki mpya nikiwa na nguvu.

Kwa maoni yangu, sera muhimu zaidi ya kampuni ni ile ambayo inahusu ustawi wa wafanyi kazi. Ninaona ni muhimu kampuni iwe na sera ambazo zinahakikishia mazinkira salama ya kazi, mawasiliano ya wazi na usawa kwa wata bila ubaguzi. Wafanyi kazi wanapothaminiwa na kusikilizwa, wanafanya kazi kwa bidii zaidi na kwa moyo mmoja. Pia sera nzuri husaidia kujisikia salama, kujiamini na mwenye motisha na kuwa tayari kutoa mchango wangu bora kwa kampuni.

Ninapendelea zaidi mfumo wa simu ya Android. Ninapenda Android kwa sababu inanipa uhuru wakubinafsisha simu yangu kulingana na mahitaji na pia maendeleo yangu. Nirahisi kutumia kwani inaprogramu nyingi ambazo zinapatikana kwa urahisi. Inaniruhusu kuthibiti faili na mipangilio kwa uhuru zaidi. Pia, Android hunipa chaguo pana la simu katika viwango, tafauti ya bei, Jambo hili linafanya niweze kuchagua kifaa ambacho kinanifaa bila usumbufu.

Wakati umeme unakatika, mimi huiyona kama fursa nzuri ya kuwa na muda wa familia. Tunakaa pamoja tukizungumza, tukicheka na kushirikishana hadithi bila usumbuvu, wasimu au runinga. Wakati mwingine, tunawasha mshuma au taa ya tharura na kufurahia utulivu wa mazingira. Kwangu, muda huo hunikumbusha umuhimu wa familia na wamasiliano ya ana kwa ana.

Ninapenda zaidi kuandika kwa kutumia kompyuta kuliko kuandika kwa mkono. Kompyuta hunirahisishia kazi kwa sababu ninaweza kuandika kwa haraka, pia ninaweza kupanga mawazo yangu vizuri, na pia ninaweza kurekebisha makosa kwa urahisi bila usumbufu na uchafu wa nakala. Inanipa uhurua kuhifadhi kazi yangu, kuzishiriki na kuendelea nazo wakati wa wowote.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, mimi huanza kwa kupanga ratiba yangu vizuri na kugawanya kazi kubwa katika sehemu ndogo ndogo ambazo zinaeleweka. Hii hunisaidia kuona maendeleo yangu na kuepuka msongamano wa mwisho. Pia ninaweka vipaumbele nikianza kazi ambazo ni za muhimu zaidi ili kujiepusha na usumbufu usio wa lazima. Pia, ninajitahidi kuwa na nidhamu na ninafuatilia muda wangu huku nikijukumbusha malengo yangu ili nihakikishe kwamba kazi inakamilika kwa wakati bora.

Kwa maoni yangu, mfanya biashara bora zaidi ni Elon Musk Namthamini kwa maono yake makubwa na ujasiri wa kufikiria zaidi ya mipaka ya kawaida amefanikiwa kuanzishia na kukuza makampuni kama vile Tesla, SpaceX na mengine ambayo yamemletea mageuzi makubwa katika teknolojia, usafiri wa umeme na safari za anga Kinachonivutia zaidi kuhusu Elon Musk ni uwezo wake wa kuchukua hatari, kufanya kazi kwa bidii na kuendelea kusukuma mipaka ya ubunifu hata pale mambo yanapaonekana kuwa magumu Kwangu, yeye ni mfano wa mfanyibiashara ambaye si tu analenga faida, bali pia ana ndoto ya kubadilisha dunia na kuwacha athari chanya kwa vizazi ambazo zinakuja.

Napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kuandaa sherehe. Ninapanga siku hiyo kwa umakini, huku nikialika marafiki na familia na kuhakikisha kwamba mazingira yanakuwa na furaha na burudani. Sherehe hiyo inajumuisha chakula kizuri, muziki unaofurahisha na michezo midogo midogo au shughuli za kuchekesha. Kwangu, siku ya kuzaliwa ni fursa ya kusherehekea maisha, kushirikiana na wapendwa na kuunda kumbukumbu nzuri ambazo nitazikumbuka kwa muda mrefu. Ni wakati ambao ninajisikia furaha kubwa na kushirikiana na watu ambao ninapenda.

Ninapenda kutembea kwenye makazi ya watoto. Kila nikitembea huko, ninajisikia furaha na kurithika kuona watoto wakicheka na kushirikiana katika shughuli mbali mbali. Hii si tu inaniuma moyo, bali pia inanipa fursa ya kushirikiana nao. Kuwasaidia kidogo na kuunda kumbukumbu nzuri. Kwa kweli, kutembea makazi ya watoto kwangu ni njia ya kupata furaha, kutuwa msaada kidogo ambao ni nji ni kitu ambacho kinanifurahisha sana na ninaeza kuzingatia umuhimu wa kusaidia wengine katika jamii.

Hapana, sipendi kuogelea, sababu kubwa ni kwamba niliwahi karibu kuzama, wakati mmoja nilipoenda kuogelea mtoni. Tukio hilo liliniacha na hofu kubwa, na tangu wakati huo nimekua nikihisi wasiwasi mwingi, ninapokaribia maji mengi, ingawa ninaelewa kuwa kuogelea ni mchezo mzuri na wenye faida uzoefu huo uliniathari kisaikolojia.

Kumbukumbu nzuri zaidi za shule kwangu ni pale tulipokuwa na tamasha la vipaji. Nilipenda sana kwa sababu katika hafla hizo, shule ilikuwa ikileta wasani maarufu, jambo ambalo lilitufurahisha na kutupa mahamsa. Pia hafla hizi zilitupa muda wa kupumzika kutoka kwa masomo na vitabu. Huku tukifurahia burudani na kushirikiana na wenzetu kwa furaha. Kila mwaka nilikuwa nashangilia kuona vipaji vya wenzetu kucheka na kushiriki katika sherehe hizo.

Mafunzo ya kazi yalio nisaidia zaidi ni yale yanahusiana na mawasiliano na huduma ya wateja. Kupitia mafunzo hayo nimejifunza jinsi ya kuwasikiliza wateja kwa makini, kuelewa mahitaji yao na kueza kushukulikia changamoto kwa uratibu na heshima. Pia, imenisaidia kuboresha ujuzi wangu wa kushirikiana na wenzangu na pia kufanya kazi kwa makini na nidhamu. Kwa kweli, mafunzo haya yamenifanya ni jisikia menyujasiri na kuweza kutuwa mchango bora katika kazi yangu.

Ninapenda somo la fizikia Ninapenda fizikia kwa sababu linanifundisha jinsi ulimwengu unavyofanya kazi na pia inanifunza harakati za vitu kidogo hadi vitu kubwa ambazo zinatayari, zinatawala sayari ya anga Kupitia fizikia ninaeza kuelewa kanuni za asili, michoro ya nadharia na jinsi teknolojia nyingi Zinavyotokana na maswala ya sayansi hii.

Ndio, ninapenda kufuatilia matukio ya kitaifa. Ninapenda kusoma habari, kutazama ripoti za televisheni na pia mitandaoni na kuelewa kinachoendelea duniani. Hii inanipa mtazamo mpana wa mambo na inanisaidia kuelewa mitazamo tofauti na kunifanya nijisikie kwa sehemu ya jamii ya dunia. Zaidi ya habari, napenda pia kuona jinsi matukio haya yanaathiri, uchumi, teknolojia na maisha ya watu wengine.

Kwa maoni yangu, timu bora ya mpira wa kirubi wa Marekani ni New England Patriots. Napenda timu hii kwa sababu ina historia ndefu ya mafanikio, nidhamu kubwa na wachezaji wenye uwezo wa kipekee. Timu hii imeonyesha udhabiti mkubwa katika mchezo na mara nyingi inashinda changamoto ngumu kutokana na mbinu za kimasomo na utaratibu wa wachezaji wake. Pia napenda jinsi wachezaji wanashirikiana na wanaonyesha roho ya timu na wanahamasisha mashabiki wao kwa ujasiri na furaha.